Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Kila mara ninapo pata nafasi, napenda kuonya ladha tofauti, harufu na muundo wa chakula kutoka tamaduni mbali mbali. Kula vyakula vipya, kuna nifundisha pia kuhusu utamaduni wa nchi zingine, jinsi wanavyo pika na kuanda chakula chao. Na kuna panua mtazamo wangu kuhusu ladha na ubunifu wa kupika.